Kazini kushughulikia udhaifu wangu ni jambo ninalolichukulia kwa uzito mkubwa, kwa sababu ninaamini kuwa kila mtu ana mapungufu fulani, lakini kilicho muhimu zaidi ni jinsi anavyotambua na kuyafanyia kazi. Badala ya kuficha au kuyapuuza hujihitaji kuyakubali udhaifu wangu kama sehemu ya mchakato wa kujifunza na kukua kitaaluma. Mtazamo huu umenisaidia kuboresha utendaji wangu kazini na kujenga uhusiano mzuri na wenzangu. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kujitathmini kwa uaminifu. Ninajiuliza maswali kama ni maeneo gani ya kazi ninayopata changamoto zaidi. Ni kazi zipi hunichukua muda mrefu kuliko kawaida? Au ni maoni gani ambayo nimewahi kupewa mara kwa mara kuhusu utendaji wangu? Kujitathmini hunisaidia kuona udhaifu wangu kwa uwazi bila kujilaumu sana. Ninaamini kuwa kujijua ni msingi muhimu wa maendeleo kwa sababu huwezi kuboresha kile ambacho hukitambui. Baada ya kutambua udhaifu wangu, hatua inayofuata ni kukubali kuwa niko tayari kujifunza. Kazini, hakuna mtu anayejua kila kitu, na kukubali hili hunipa uhuru wa kuuliza maswali na kuomba msaada pale inapohitajika. Ikiwa nina udhaifu katika eneo fulani, kama matumizi ya teknolojia au ustadi fulani wa kazi, huwa siogopi kumuuliza mfanya kazi mwenzangu au msimamizi wangu anisaidie. Kuomba msaada hakumaanishi udhaifu zaidi, bali ni ishara ya uwajibikaji, na nia ya kuboresha utendaji. Pia hutumia mafunzo kama njia muhimu ya kushughulikia udhaifu wangu kazini. Ninapopata fursa ya kuhudhuria warsha, semina, au mafunzo ya ndani ya kampuni. Hujitahidi kushiriki kikamilifu, hasa katika maeneo ninayojua nina mapungufu. Mafunzo hunisaidia kupata maarifa mapya, kujifunza mbinu bora za kazi, na kuongeza kujiamini. Wakati mwingine, kujifunza pia kupitia vitabu, makala, au video vinazohusia, vinazohusiana na taaluma yangu. Jambo linalonisaidia kuendeleza kujijenga hata nje ya mazingira ya kazi. Njia nyingine ninayo tumia kushughulikia udhaifu wangu ni kupanga kazi zangu vizuri. Nikiwa najua nina udhaifu katika usimamizi wa muda hujitahidi kutumia ratiba, orotha za kazi au vikumbusho ili kuhakikisha kuwa nakamilisha majukumu kwa wakati. Kupanga kazi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nina uthibiti zaidi wa majukumu yangu. Taratibu hizi hunisaidia kubadili udhaifu kwa nguvu kwa sababu huongeza nidhamu na umakini kazini. Zaidi ya hayo hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo mkunjufu. Maoni ya wasimamizi au wafanyikazi wenzangu hunipa mwanga kuhusu maeneo ninayohitaji kuboresha. Badala ya kuichukulia maoni kama ukosoaji wa kinidhamu huiona kama fursa ya kujifunza. Ninapopewa mrejesho, hujitahidi kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali ya ufafanuzi, na kuchukua hatua za kuboresha pale inapo wezekana. Mtazamo huu hunisadia kujenga uhusiano nzuri kazini na kuonyesha kuwa niko tayari kukua. Pia ninajifunza kutumia nguvu zangu, nguvu zangu kufidia udhaifu wangu. Kwa mfano, ikiwa nina udhaifu katika eneo fulani, fulani la kiufundi, lakini nina nguvu katika mawasiliano au ushirikiano wa timu. Hujitahidi kushirikiana na wengine kwa karibu zaidi. Kufanya kazi kwa timu, hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wenzangu na pia kuchangia kwa kutumia uwezo wangu. Ushirikiano hunisaidia kuona kuwa udhaifu wangu hauzuii mafanikio ya kazi. Bali unawaza kushughulikiwa kwa njia ya pamoja. Aidha, hujitahidi kuwa mvumilivu na mwenye kujihurumia. Kujifunza na kubadilika, huchukua muda. Si kila udhaifu unaweza kubadilisha, kunaweza kubadilishwa mara moja. Ninapokosea, hujifunza kutokana na kosa hilo, badala ya kujikatishia tamaa, uvumilivu hunisaidia kuendelea, kujitahidi, hata pale ninapokumbana.

Mwezi ninao upenda zaidi katika mwaka ni disemba. Kwa upande wangu, disemba unanafasi ya pekee sana moyoni kwa sababu unaunganisha mambo mengi mazuri, ambayo hunifanya nijisikie furaha. Amani na shukrani. Ni mwezi unaokuja baada ya kipindi kirefu cha kazi, masomo na juhudi nyingi. Hivyo huonekana kama zawadi au pumziko maalum, baada ya safari ndefu ya mwaka mzima. Kwanza kabisa, disemba ni mwezi wa mapumziko na sherehe. Kwa watu wengi, ikiwa ni pamoja na mimi, ni kipindi ambacho shuguli za kazi hupungua au hupangwa kwa urahisi zaidi. Hii hunipa nafasi ya kupumzika kutafakari mwaka ulio pita na kujiandaa kiakili kwa mwaka unaofuata. Mapumziko haya hunisaidia kurejisha nguvu za mwili na akili. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya ya jumla. Pili, disemba unanivutia kwa sababu ya hali ya sherehe. Eneo tawala kila mahali. Mitaa hupambwa kwa taa na mapambo mbalimbali, muziki wa sherehe husikika mara kwa mara na watu huwa na tabasamu zaidi. Hata wale ambao huwa na shuguli nyingi wakati wa mwaka, disemba huonekana kuwafanya wawe watulivu na wenye moyo wa ukarimu. Hali hii hunipa furaha na hunifanya nijisikie kuwa sherehe ya jamii yenye mshikamano. Sababu nyingine kubwa inao nifanya nipende disemba kwa sababu ya kukutana na familia na marafiki. Ni kipindi ambacho watu wengi husafiri kurudi nyumbani au kupanga mikutano maalumu na wapendwa wao. Kukaa na familia, kushiriki chakula, kucheka na kukumbushana matukio ya mwaka mzima ni mambo yanayo nigusa sana moyoni. Kwa baadhi ya watu, huu ndiyo wakati pekee katika mwaka, wanapo pata nafasi ya kuwa pamoja na ndugu zao. Jambo linalo ufanya mwezi huu kuwa wa kipekee zaidi. Disemba pia ni mwezi wa sherehe za kidini. Kwa watu wengi, kwa wakristo, ni kipindi cha kusherehekea krismasi ambayo hubeba ujumbe wa upendo, amani na matumaini. Hato kwa wale wasio idhimisha krismasi kwa jinsi ya kidini, maadili ya mwezi huu kama kushirikiana, kusaidiana na kutoa kwa hitaji bado yana onekana wazi. Mimi binafsi hupenda hali hii ya kutoa na kusaidia na kusaidia wengine kwa sababu hunikumbusha kuwa furaha ya kweli hupatikana pale tunaposhirikiana na wengine. Zaidi ya hayo, disemba ni mwezi wa kutafakari na kupanga upya malengo. Mwisho wa mwaka hunipa nafasi ya kuangalia nyuma na kutathmini mafanikio, changamoto na mafunzo nilio pata. Huwa ninajiuliza maswali kama nimejifunza nini mwaka huu, ni wapi nilifanya vizuri, ni wapi nahitaji kuboresha. Kutafakari huku hunisaidia kuanza mwaka mpya nikiwa na mwelekeo na malengo yalio wazi zaidi. Hali ya hewa ya disemba pia hunifanya nipende zaidi kulingana na eneo nilipo. Katika maeneo mengi, disemba huwa na hali ya hewa ya joto au ya wastani. Inayo faa kwa kusafiri, kukutana na watu na kufanya shuguli za nje. Jua la disemba huongeza hisia za furaha na likizo na hunifanya nijisikie mchangamfu zaidi. Vile vile, disemba unahistoria ya mwanzo mpya. Ingawa ni mwisho wa mwaka, pia huleta matumaini mapya kwa sababu mwaka mpya uko karibu. Wazo la kuanza ukurasa mpya, kufanya mambo bora zaidi na kuboresha maisha, hunipa motisha na msukumo mkubwa. Hii hunifanya nijisikie kuwa na matumaini, hata kama mwaka uliopita ulikuwa na changamoto nyingi ujumla. Mwezi ninao upenda zaidi ni disemba kwa sababu unaunganisha mapumziko, sherehe, familia, tafakari na matumaini ya siku zijazo. Ni mwezi unao nipa nafasi ya kupumua, kushukuru, na kujianda kwa hatuwa mpya za maisha. Kwangu, disemba sii tu mwezi wa kalenda, bali ni kipindi cha furaha, upendo, na mwanzo mpya.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni, na kwa upande wangu, matembezi ya msituni ni mojawapo ya shughuli zinazofanya nijiskie huru, mtulivu, na karibu zaidi na maumbile. Kila ninapopata nafasi ya kuenda msituni, huhisi kama ninajiondoa kwenye kelele na haraka za maisha ya kila siku, na kuingia katika ulimwengu wa utulivu na uzuri wa asili. Msitu hunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kutafakari kwa kina na kuungana tena na nafsi yangu ya ndani. Kwanza kabisa, kinachonivutia zaidi kuhusu kutembea msituni ni mazingira yake tulivu. Tofauti na miji yenye kelele za magari, watu mashuguli zisizoisha. Msitu huwa na sauti za asili kama upepo ukivuma kwenye majani, ndege wakiimba na wakati mwingine sauti za wanyama wadogo. Sauti hizi, hunipa amani ya ajabu na hunisaidia kutuliza mawazo yangu. Ninapokuwa msituni, huhisi kanakwamba muda unasimama kwa muda, na hilo hunipa nafasi ya kuishi kwa wakati uliopo bila wasiwasi mwing. Fahamu nyingine inayofanya nipende kutembea msituni ni hewa safi. Msitu una miti mingi, inayosaidia kusafisha hewa na kutoa, na kutoa oksijeni. Ninapovuta hewa hiyo safi, huhisi mwili wangu ukipata nguvu mpya na akili yangu, ikifunguka zaidi. Kutembea msituni hunisaidia pia kuboresha afya ya mwili kwa sababu ni aina ya mazoezi ya asili. Kutembea kwenye ardhi yenye muinuko, mawe, au njia zisizo sawa, husaidia kuimarisha misuli na kuboresha usawa wa mwili. Pia matumizi ya msituni hunipa nafasi ya kujifunza na kuthamini maumbile. Kile ninapokuwa msituni, hufuata fursa ya kuona aina mbalimbali za miti, mimea na viumbe hai. Wakati mwingine, hujaribu kujifunza majini ya miti au kuelewa matumizi yake katika jamii, kama vile miti ya dawa au matunda ya porini. Hii hunifanya nijiskie nimeunganishwa zaidi na mazingira na hunikumbusha umuhimu ya kuhifadhi misitu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kutembea msituni, pia hunisaidia sana kiakili na kihisia. Wakati ninapokuwa na msongo wa mawazo au changamoto nyingi, kutembea katikati ya miti, hunifanya nijiskie mwepesi na mtulivu. Ni kama tiba ya asili kwa akili, wataalamu wengi husema kuwa kukaa karibu na mazingira ya asili hupunguza msongo wa mawazo na huongeza furaha. Na mimi binafsi nimejionea ukweli wa hilo. Baada ya matembezi ya msituni, mara nyingi hurudi nikiwa na mawazo yalio, yalio wazi na mtazamo mpya wa maisha. Zaidi ya hayo, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa peke yangu au kuwa na watu wachache ninaowapenda. Wakati mwingine, huchagua kuenda peke yangu ili nipate muda wa kutafakari. Kujiuliza maswali ya maisha na kupanga malengo yangu. Wakati mwingine, huenda na rafiki au mwana familia na matembezi hayo, hugeuka kuwa muda mzuri wa mazungumzo ya kina na kuimarisha uhusiano. Mazungumzo yanapofanyika katika mazingira tulivu ya misitu huwa ya wazi zaidi na yenye maana. Hata hivyo, ninapenda kutembea msituni kwa tahadhari. Huwa ninahakikisha nimevaa mavazi yanayofaa, viatu vizuri na wakati mwingine hubeba maji au vifaa muhimu. Pia ninazingatia usalama wangu kwa kuepuka maeneo hatarishi au kuenda peke yangu katika sahemu zisizo nisizozifahamu vizuri. Kuheshimu mazingira ni jambo muhimu pia. Ujishitaji kutoharibu mimea, kutotupa taka na kuwacha msitu ikiwa safi kama nilivyoukuta. Isitoshe, matembezi ya msituni hunikumbusha umuhimu, umuhimu, uvumilivu na unyenyekevu. Ninapouna miti mikibwa ilio chukua miaka mingi kukua. Kujifunza kuwa mambo mazuri yanahitaji muda na subira. Ninapoona jinsi mambile ya navi ufanya kazi kwa usawa huanza kuthamini maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Haya yote hunisaidia kuwa mtu mwenye shukrani na heshima kwa ulimwengu unaonizunguka.

Mazingira ya kazi ninayoyapendelea ni yale yanayochanganya utulivu, heshima, ushirikiano, na fursa za kujifunza na kukua. Kwa maoni yangu, mazingira ya kazi, mazingira ya kazi yana mchango mkubwa sana katika motisha ya mfanyikazi ufanisi wake na hata afya yake ya akili. Haijalishi kazi ni nzuri kiasi gani, au inalipa vyema kiasi gani. Kama mazingira ya kazi si mazuri, mfanyakazi hawezi kutoa uwezo wake wote kikamilifu. Kwanza kabisa, ninapendelea mazingira ya kazi yenye heshima na mawasiliano mazuri. Napenda mahali ambapo watu wanaheshimiana bila kujali cheo, umri, jinsia au asili yao. Katika mazingira kama hayo, kila mtu huhisi kuthaminiwa na kusikilizwa. Mawasiliano ya wazi na ya heshima hunisaidia kuelewa majukumu yangu vizuri. Kutoa maoni mbali mbali bila hofu na kuuliza maswali pale ninapohitaji msaada. Napofanya kazi mahali ambapo huu kuna matusi, dharau au mawasiliano ya vitisho huathiri sana morali na ubora wa kazi. Pili napendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano na kazi ya timu nafurahia kufanya kazi na watu wanao nisaidia badala ya kushindana kwa njia isio na afya. Katika timu nzuri, watu hushirikiana maarifa, uzoefu na mawazo mapya ili kufikia malengo ya pamoja. Ninapopata changamoto kazini napenda kujua kuwa kuna mtu wa kunisaidia au kunishauri ushirikiano hufanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa na huniongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Mazingira ya kazi ninayoyapenda pia ni yale yanayo dhamini kujifunza na maendeleo binafsi. Napenda mahali ambapo, ambapo wafanya kazi wanaheshimi. Wanahamasishwa kuongezwa ujuzi wao kupitia mafunzo, warsha au hata kujifunza kwa vitendo. Mazingira ya aina hii hunifanya nijisikie kuwa kazi sio tu njia ya kupata kipato bali pia ni fursa ya kujijenga, kujijenga kitaaluma na kibinafsi. Ninapokuwa katika mazingira yanayonipa nafasi ya kukua hua na ari kubwa ya kuboresha utendaji wangu na kuchukua majukumu mapya. Vile vile, ninapendelea mazingira ya kazi yenye ratiba inayobadilika inayobadilika na uelewa wa maisha ya binafsi ingawa ninaamini katika kufanya kazi kwa bidii na kuwajibika. Pia ninaamini kuwa mfanyakazi anahitaji muda. Anahitaji muda wa kupumzika na kuangalia maisha yake binafsi. Mazingira ya kazi yanayoruhusu uwiano kati ya kazi na maisha binafsi nisaidia kuepuka msongo wa mawazo na uchovu uliopitiliza. Waajiri wanaoelewa hili hujenga wafanya kazi wao kwenye furaha na ufanisi wa muda mrefu. Usalama na ustawi wa wafanya kazi pia ni jambo muhimu sana katika mazingira ya kazi. Ninayo pendelea. Napenda mahali ambapo afya na usalama vinapewa vipaumbele iwe ni kwa kutoa vifaa salama vya kufanyia kazi au kwa kuzingatia afya ya akili ya mfanya kazi. Mazingira yenye shinikizo kubwa bila msaada wa kihisia yanaweza kusababisha msongo wa mawazo kuchoka kupita kiasi au hata matatizo ya kiafya. Kwa hiyo, napenda mazingira yanaohamasisha mapumziko. Ushauri na ustawi wa jumla wa mfanya kazi zaidi ya hayo napendelea mazingira ya kazi yenye uongozi mzuri kiongozi mzuri ni ule anayesikiliza wafanyakazi wake. Anatoa mwelekeo ulio wazi na anahamasisha badala ya kuogofya. Ninapofanya kazi chini ya uongozi unaodhamini mchango wangu na kunipa mrejeo na kunipa mrejesho wa kujenga kuhisi kuthaminiwa na kujitahidi zaidi. Uongozi mbaya kwa upande mwingine unaweza kuvunja moyo na kuua ubunifu wa mfanyakazi. Mazingira ya kimwili ya kazi nayo yana umuhimu wake. Napenda sehemu ya kazi ili.

Utotoni nilikuwa napenda kufanya mambo mingi yaliokuwa yananiletea furaha, kunijenga kijamii na kunifanya nijifunze kuhusu maisha kwa njia ya asili kabisa. Kipindi cha utoto wangu, kilikuwa cha kucheza, kugundua vitu vipya na kuishi bila mizigo mingi ya mawazo, kama ilivyokatika utu uzima. Kila siku ilikuwa kama fursa mpya kujifunza na kufurahia dunia kwa macho ya mtoto mwenye udadisi. Moja ya mambo niliyoyapenda sana utotoni ilikuwa kucheza michezo ya nje na marafiki zangu. Tulipenda sana kucheza mpira, kukimbia ovyo ovyo, kuruka kamba na michezo ya kujificha. Michezo hii haikuwa tu ya burudani, bali pia ilinifundisha kushirikiana na wengine. Kufuata sheria na kushinda au kushindwa kwa moyo wa uvumilivu. Tulicheza hadi jua lilipozama. Tukiwa na mavumbi usoni lakini mioyo ilikuwa imejaa furaha. Michezo hii ilinifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Na ilinisaidia kuimarisha afya mwili mapema. Pia nilipenda sana kusikiliza hadithi hasa kutoka kwa wazazi au watu wazima walio kuwa karibu nasi. Jioni tulipokusanyika nilifurahia kusikia hadithi za zamani, methali za visa vya vya kufikirika, vilivyokuwa na mafunzo ya kimaadili. Hadithi hizi zilinijenga kiakili na kunifanya nipende sana kusikiliza na baadae kusoma vitabu. Kupitia hadithi nilijifunza tofauti kati ya mema na mabaya, umuhimu wa uaminifu, bidii na heshima kwa wengine. Utotoni pia nilipenda sana kuchora na kuandika, ilikuwa nachukua daftari na kalamu, kisha nachora vitu nilivyoviona, au nilivyovifikiria. Wakati mwingine, nilichora nyumba, miti, wanyama, au hata watu wa kufikirika. Ingawa michoro yangu haikuwa ya kitaaluma, ilinipa furaha kubwa na ilinifanya nijisikie kama ninaweza kuumba kitu kutoka mawazoni mwangu. Kuandika pia kulinivutia, ningeandika hadithi fupi au maelezo ya siku yangu, jambo lililonisaidia kukuza uwezo wa kujieleza. Zaidi ya hayo, nilipenda kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani. Ingawa wakati mwingine niliona kama ni kazi nilifurahia kusaidia kwa sababu ilinifanya nijisikie nina mchango katika familia. Nilipenda kufagia, kuchota maji au kusaidia kupika kwa kiwango, kwa kiwango kidogo. Kupitia kazi hizi, nilijifunza uwajibikaji na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Pia ilinifundisha kuheshimu kazi ya wengine na kuthamini juhudi na kuthamini juhudi zinazohitajika ili familia iendelee vizuri. Nilipenda pia kutumia muda mwingi na marafiki zangu kuzungumza na kucheka. Tulikuwa tunashiriki ndoto zetu za badae, kama vile kuwa madaktari, walimu, wanamichezo, au marubani. Ingawa hatukujua changamoto za maisha ya baadae. Ndoto hizo zilikuwa chanzo ya matumaini na furaha. Mazungumzo haya yalinijenga kijamii na hunifundisha umuhimu wa urafiki na mawasiliano mazuri. Sitoshe, nilipenda sana kuchunguza mazingira yanaonizunguka. Nilikuwa na hamu ya kujua vitu vingi, kama vile mimea, wadudu na hali ya hewa. Wakati mwingine nilikaa nikitazama mchwa wakifanya kazi, au nikijuliza kwa nini mvua hunyesha. Uradisi huu, ulinisaidia kukuza uwezo wa kuuliza maswali na kutafuta majibu. Jambo ambalo limekuwa muhimu sana hata katika maisha yangu ya sasa. Kwa ujumla, utotoni nilipenda kufanya mambo yaliyonipa furaha, yalinifundisha maadili na kunijenga kimwili, kiakili na kijamii. Michezo, hadithi, kuchora, kusaidia nyumbani urafiki na udadisi vilikuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya utoto. Ninapokumbuka kipindi hicho. Uhisi furaha na shukrani kwa sababu ndicho kilichoweka misingi ya mtu nilio.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto na kwa kweli ni moja ya desuri ninazozifurahia sana katika maisha yangu ya kila siku kuoga kwa maji ya moto hunipa faraja ya kipekee hasa baada ya siku ndefu iliojaa shughuli nyingi kazi ngumu au msongo wa mawazo wakati wakati maji ya moto yanapogusa mwili huhisi kama mzigo wote wa uchovu unaanza kuondoka taratibu na mwili pamoja na akili kupata utulivu mkubwa. Kwanza kabisa, sababu kubwa inayofanya nipende kuoga kwa maji ya moto, ni uwezo wake ya kunisaidia kupumzika. Baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu au kusimama kwa masaa mengi, misuli huwa imekaza na mwili huhisi mzito. Maji ya moto husaidia kulegeza misuli hiyo na kupunguza maumivu madogo madogo ya mwili. Wakati mwingine, hata maumivu ya mgongo au shingo hupungua sana baada ya kuoga kwa maji ya moto. Hii hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu zaidi. Pili, kuoga kwa maji ya moto hunisaidia sana kiakili. Kuna nyakati ambapo mawazo yanakuwa mengi, kichwa kimejaa, mipango, wasiwasi, au changamoto za maisha. Ninapoingia bafuni na kufungua maji ya moto, ni kama ninaingia katika nafasi yangu binafsi ya utulivu. Muda huo hunipa nafasi ya kutafakari maisha, kupanga mambo au hata kuwacha mawazo yote na kufurahia tu hali ya utulivu. Mara nyingi hutoka bafuni nikiwa na mawazo yalioeleweka zaidi na moyo ulio tulivu. Faida nyingine ya kuoga kwa maji ya moto ni mchango wake katika usingizi mzuri. Ninapochukua bafu la maji la moto jioni au kabla ya kulala, mwili wangu hutulia kwa haraka. Joto la maji husaidia kushusha, kushusha msongo wa mawazo na kuandaa mwili kwa mapumziko. Matokeo yake, matokeo yake, ninapata usingizi mzito na wa kutosha. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya na ufanisi wa siku inayofuata usingizi mzuri hunifanya niamke nikiwa na nguvu na mtazamo chanya zaidi ya hayo, kuoga kwa maji moto, kuoga kwa maji ya moto kuna manufaa kwa ngozi. Maji ya moto husaidia kufungua vinyweleo vya ngozi, hivyo kuondoa uchafu, mafuta na jasho lililokusanyika mwilini. Baada ya kuoga, ngozi huhisi safi na laini zaidi. Ata hivyo, huwa makini nisikae kwa maji ya moto kwa muda mrefu sana. Kwa sababu kuoga kwa muda mrefu, kunaweza kuifanya ngozi ikauke. Ndiyo maana mara nyingi hujaribu kueka uwiano mzuri na wakati mwingine kutumia maji ya vugu-vugu badala ya moto sana. Kuoga kwa maji ya moto, pia hunikumbusha nidhamu ya kujitunza. Kwangu, si swala la usafi tu bali pia ni muda wa kujali mwili wangu na afya yangu. Ni kama kujipa zawadi ndogo baada ya kazi ngumu. Wakati mwingine, huongeza sabuni yenye harufu nzuri au manufaa maalum yenye kuogea ili kuongeza hali ya faraja na kujifanya nijisikie maalum zaidi. Harufu nzuri pamoja na joto la maji huongeza hisia za utulivu na furaha. Ata hivyo ninatambua kuwa kuoga kwa maji ya moto si kwa kila mtu au kila wakati. Kuna nyakati hasa wakati wa joto kali ambapo maji ya baridi au ya uvuguvugu yanafaa zaidi. Pia huwa nazingatia afya yangu kama nina homa kali au hali nyingine inayohitaji kutahadhari. Kutahadhari huwa naepuka maji ya moto sana. Hii inaonyesha kuwa licha ya upendo wangu kuwa kuoga kwa maji ya moto. Bado ni zingatia usalama na ushauri wa kiafya. Kwa jumla napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunipa utulivu wa mwili na akili hunisaidia kupunguza uchovu huniboreshea usingizi na hunifanya nijisikie vizuri kuhusu mimi mwenyewe. Ni sehemu mzuri. Ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kujitunza na njia rahisi lakini yenye nguvu ya kurejesha nguvu na amani ya ndani. Kwangu kuoga kwa maji ya moto si tendo la kawaida tu bali ni uzoefu unaonisaidia kuishi kwa uwiano kwa uwiano na furaha nyingi sana.

Ndiyo napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni shughuli zinazo niwezesha kujieleza kwa uhuru kupumzisha akili na kuonyesha ubunifu wangu kwa njia ya kipekee kuchora na kupaka rangi kwangu sii jambo la lazima kuwa la kitaaluma bali ni njia ya kuwasiliana na hisia za na hisia zangu za ndani na mawazo ambayo wakati mwingine ni vigumu kuyaeleza kwa maneno kila ninapo shika pensili kalamu au brush ya rangi huhisi kama ninaingia katika ulimwengu wangu binafsi ulio jaa mawazo, ndoto na ubunifu. Nilianza kupenda kuchora nikiwa mdogo sana, wakati huo, kuchora kulikuwa ni sehemu ya michezo ya kawaida ya utotoni. Nilikuwa nachora nyumba, miti, watu, wanyama, na vitu nilivyo viona kila siku ingawa michoro hiyo haikuwa kamilifu, ilinipa furaha kubwa. Ilinipa furaha kubwa na ilinifanya nijisikie fahari kwa kile kwa kile nilichokuwa nimeunda kwa mikono yangu mwenyewe. Walimu na wazazi waliponitia moyo nilianza kuona kuchora kama kitu cha maana. Sii mchezo wa kupoteza muda tu. Kadri nilivyokuwa mapenzi yangu kwa kuchora na kupaka rangi yaliendelea kukua nilianza kuelewa kuwa sanaa si tu kuhusu kuchora kitu kinachofanaana na uhalisia. Bali pia ni kuhusu kuwasilisha hisia ujumbe au mtazamo fulani wa maisha. Wakati mwingine napenda kuchora vitu vilivyoonekana. Vinavyoonekana wazi kama mandhari ya asili, milima, bahari au machweo ya jua. Mandhari haya hunipa utulivu na hunisaidia kuunganika na uzuri wa mazingira yanayo nizunguka. Wakati mwingine pia kuchora michoro ya kubuni inayotokana na mawazo yangu tu bila kufuata sheria au au mipaka yoyote. Kupaka rangi ni sehemu ninayoipenda sana katika mchakato mzima wa sanaa. Rangi zina nguvu za kubadilisha kabisa hisia za mchoro. Rangi za kung'aa hunipa hisia za furaha, matumani, na nguvu. Ilhali rangi tulivu hunisaidia kuonyesha utulivu, huzuni au tafakari za tafakari ya kina. Napenda kujaribu mchanganyiko tofauti wa rangi ili kuona athari zinazo jitokeza. Wakati mwingine, nachagua rangi kwa kufuata hisia zangu tu. Bila mpango malumu, na mara nyingi matokeo hunishangaza kwa uzuri wake. Sababu nyingine inayonifanya nipende kuchora na kupaka rangi, ni sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati ninapo kuwa na mawazo mengi na nimechoka kiakili, kuchora hunisaidia kuzingatia jambo moja na kusahau kwa muda matatizo mwingine. Ni kama aina ya tiba ya akili, ambavyo kila mstari ninaochora hunisaidia kutoa mzigo wa mawazo ulio kuwa kichwani. Baada ya kumaliza kuchora au kupaka rangi, mara nyingi huhisi nafuu, utulivu na kuridhika. Kuchora pia kunanifundisha subira na uvumilivu. Si kila mchoro hutokea kama nilivyoutarajia mwanzoni. Kuna nyakati nakosea, nachafua rangi au matokeo hayaridhishi. Hata hivyo, kupitia makosa hayo nimejifunza kuwa sanaa ni safari. Si mwisho tuu, makosa hunipa nafasi ya kujifunza, kuboresha na kujaribu tena. Mafunzo haya yamenisaidia hata katika maisha ya kawaida. Kws sababu yamenifundisha kutokana kutokata tamaa haraka. Zaidi ya hayo, napenda kuchora kwa sababu hunipa nafasi ya kujitambua zaidi. Kila mchoro ninaofanya huakisi sehemu fulani ya nafsi yangu. Iwe ni hisia, mawazo, au ndoto. Ninapo yaangalia michoro yangu ya zamani. Naweza kuona jinsi nilivyokuwa nikifikiri, au kujihisi katika kipindi fulani cha maisha yangu. Hii hunisaidia kujitathmini na kuelewa safari yangu ya maisha. Kwa ujumla, napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia ya kujieleza, kupumzika na kujifunza. Ni shughuli inayoniwezisha kuwa mimi mwenyewe bila hofu ya kuhukumiwa na hunipa furaha ya kuunda kitu kipya kutoka.

Ndio, napenda sana maua na kwa kweli. Maua yana yana nafasi yake ya kipekee sana katika maisha yangu na hitsia zangu. Maua sio tu mimea ya kupendeza kwa macho, bali pia ni alama ya uzuri wa asili. Upendo, amani na matumaini. Kila ninapoyaona maua yakichanua, huhisi furaha ya ndani na utulivu wa moyo. Kana kwamba asili inanipa ujumbe wa faraja na matumaini mapya. Kwanza kabisa napenda maua kwa subabu ya uzuri wake wa kimaumbile. Rangi zake mbalimbali kama nyekundu, njano, nyeupe, waridi na zambaragu huleta mvuto wa kipekee unaopendeza macho. Kila ua lina sura na umbo lake tofauti. Jambo linalonifanya nitathmini, nithamini utofauti wa asili. Maua yanapopandwa bustanini au kando ya nyumba. Ubadilisha kabisa mazingira na kuyafanya yaonekane safi hai, na yenye mvuto mkubwa hata mahua ya porini yanapoota bila kupandwa bado yana uzuri wake wa asili, unaovutia. Sababu nyingine inayonifanya nipende maua ni harufu yake nzuri. Harufu ya maua fulani kama waridi, lili na jazmini. Utuliza akili na huleta hali ya utulivu. Wakati mwingine, kunusa harufu ya maua hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nipo karibu zaidi na asli. Harufu hiyo pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni hasaa nyakati nilipokuwa nikicheza au kusaidia wazazi wangu bustanini. Maua pia yana maana kubwa ya kihisia na kijamii. Katika jamii nyingi, maua hutumiwa kuonyesha hisia mbalimbali kama upendo, shukrani, pole au pongezi. Kwa mfano, kutoa maua kwa mtu unayempenda ni ishara ya mapenzi na heshima. Hivyo hivyo, katika hafla za huzuni. Katika hafla za huzuni, maua hutumiwa kuonyesha faraja na mshikamano. Hili hunifanya nione maua kama luha ya kimya inayoweza kueleza hisia ambazo wakati mwingine maneno hushindwa kueleza. Zaidi ya hayo, napenda maua kwa sababu ya mchango wake wake katika mazingira. Maua husaidia kuvutia wadudu, kama nyuki, kama nyuki na vipepeo, ambao ni muhimu sana katika uchavushaji wa mimea. Bila maua, mzunguko wa uzilishaji wa mazao na mimea mingi, usingewezekana. Hivyo maua yana nafasi muhimu sana katika kudumisha usawa wa mazingira na maisha kwa ujumla. Ninapoyatazama maua hukumbuka jinsi kila kiumbe katika asli kina jukumu lake muhimu. Napenda pia mchakato wa kutunza maua kupanda kumwagilia na kuyatunza hunipa furaha ya furaha na kunifanya nijisikie mwenye uwajibikaji. Kutunza maua kunanifundisha subira kwa sababu ua halioti au kuchanua mara moja. Inahitaji muda, uangalizi na upendo. Wakati ninapoona uwa lili lililopanda likianza kuchanua. Uhisi mafanikio na furaha kubwa. Kana kwamba juhudi zangu zimelipwa. Maua pia yana uhusiano wa karibu na wa karibu na kumbukumbu na matukio muhimu ya maisha. Nakumbuka siku za sherehe kama harusi au siku kuu ambapo maua yalitumiwa kupamba maeneo ya kuleta hali ya furaha. Vilevile, kuna nyakati za huzuni ambapo maua yalitumiwa kuonyesha heshima na kumbukumbu kwa wale tuliowapoteza. Kupitia haya, maua yamekua zehemu ya safari ya maisha yangu yakishuhudia nyakati za furaha na za huzuni. Zaidi ya hayo, maua yamenifundisha mafunzo ya maisha. Maua maua hunikumbusha kuwa uzuri unaweza kuwa wa muda mfupi kwa sababu uwa huchanua na baadae hunyauka. Hili hunifanya kuthamini wakati uliopu na kufurahia kila hatua ya maisha. Pia hunikumbusha kuwa hata baada ya kunyauka mbegu hubaki na maisha huendelea jambo linaloleta ujumbe wa matuma.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano na kwa kweli, matumizi ya video yamekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Katika enzi hii ya teknolojia, mawasiliano ya video yameleta mabadiliko, mabadiliko makubwa katika namna, tunavyowasiliana na watu wengine. Iwe, iwe ni kwa sababu za kazi, masomo, familia au hata urafiki. Kwangu video si tu chombo za kuwasilisha ujumbe, bali ni njia ya kuleta ukaribu. Uelewa na uhalisia katika mawasiliano kwanza kabisa, ninatumia video sana katika mawasiliano ya kifamilia. Kwa kuwa si kila mara ninaweza kuwa karibu na wanafamilia wanafamilia wangu kimwili. Video hunisaidia kuona sura zao, tabasamu zao na hata hisia zao wanapozungumza. Mawasiliano ya video hunifanya nijisikie kama niko karibu nao. Hata kama tuko mbali kijiografia. Kuona mzazi ndugu au jamaa kupitia video hunipa faraja kubwa zaidi kuliko kusikia sauti pekee. Kwa sababu uso na ishara za mwili huongeza maana ya mazungumzo. Pili natumia video kwa mawasiliano ya kazi au masomo. Katika mazingira ya kazi ya kisasa, mikutano ya video imekuwa jambo la kawaida sana. Kupitia majukwaa mbali mbali ya mawasiliano ya video naweza kushiriki mikutano, kujadili miradi na kutoa maoni yangu bila kulazimika kusafiri. Hii huokoa muda na gharama na pia huongeza ufanisi. Katika masomo, video hunisaidia kuhudhuria madarasa mtandaoni, kushiriki mjadala na kujifunza kutoka kwa walimu au wakufunzi walioko mbali. Kuona mwalimu au muhathiri kupitia video hunisaidia kuelewa somo vizuri zaidi. Hasa pale wanapotumia vielezo au lugha ya mwili kufufanua hoja zao. Zaidi ya hayo, ninatumia video kama njia ya kujifunza na kujiboresha. Kuna video nyingi za kielimu mtandaoni, zinaeza fundisha stadi mbalimbali. Kuanzia masomo ya kitaaluma hali ujuzi wa maisha. Nipotazama video za mafunzo. Kuhisi kama ninapata mwalimu binafsi anayenielekeza hatua kwa hatua. Video hunifanya niweze kurudia somo mara nyingi ninapohitaji. Jambo ambalo ni gumu kufanya katika mawasiliano ya ana kwa ana. Hivo video imekuwa chombo muhimu sana katika safari yangu ya kujifunza. Kata hivyo, matumizi ya video kwa mawasiliano yana changamoto zake. Moja ya changamoto kubwa ni maswala ya mtandao. Wakati mwingine, mtandao unakuwa hafifu, mawasiliano ya video hukatika au sauti na picha havilingani vizuri. Hali hii inaweza kusababisha kero au kuvuruga mazungumzo. Hasa katika mikutano muhimu ya kazi au masomo. Pia, mawasiliano ya video yanaweza kuwa ya kuchosha pale yanapotumiwa kwa muda mrefu bila mapumziko hali inayoweza kusababisha uchovu na macho na uchovu wa macho na akili. Pia ninatambua kuwa, si kila mtu anajisikia huru kutumia video kwa mawasiliano watu wengine watu wengine hujisikia aibu kuonekana kwenye kamera au hawapendi kuonyesha mazingira yao binafsi. Kwa upande wangu, ninaheshimu hali hizo na ninaamini kuwa ni muhimu kutoa uhuru wa kila mtu kuchagua aina ya mawasiliano inayomfaa zaidi. Wakati mwingine, hata mimi hupendelea kutumia ujumbe wa maandishi au simu ya sauti badala ya video hasa ninapokuwa nimechoka au ninapohitaji mawasiliano ya haraka. Licha ya changamoto hizo, ninaona faida za kutumia video kwa mawasiliano zinazidi hasara. Video huongeza uelewa kwa sababu mtu anaweza kuona hisia ishara na muktadha wa mazungumzo. Hii husaidia kupunguza kutoelewana ambako mara nyingi hutokea katika mawasiliano ya maandishi. Pia video hujenga uhusiano wa karibu zaidi kwa sababu huleta hisia.

Ndiyo, mara nyingi nina nunua vitu kwa kutumia simu, na kwa maoni yangu, hii ni njia rahisi, haraka na yenye usalama wa kiasi kikubwa, ikilinganishwa na njia za kawaida za ununuzi. Katika siku za sasa, teknolojia imerahisisha maisha ya kila mmoja, na simu ya mkononi imekuwa chombo muhimu sana kinachotumika si tu kwa mwasiliano, bali pia kwa manunuzi ya bidhaa na huduma. Kupitia simu, ninaweza kununua vitu mbalimbali kama chakula, mavazi, bidhaa za kielektroniki, madawa na hata tiketi za usafiri bila shaka ya kuenda sokoni au duka kwa mwendo wa kawaida. Kwanza kabisa, faida kubwa ya kununua vitu kwa kutumia simu ni urahisi. Kwa mfano, ikiwa nipo nyumbani au kazini na ninahitaji kitu fulani, sihitaji kuchukua muda wa kwenda dukani. Kusubiri kwenye foleni au kutumia usafiri. Kwa kubonyeza tu kwenye programu ya simu ya manunuzi au kungia kwenye tovuti ya duka, inaweza kupata bidhaa ninazo hitaji. Hii huokoa muda na nguvu na hunifanya niwe na ufanisi saidi katika shughuli zangu za kila siku. Pili, ununuzi wa kutumia simu hufanya mchakato kuwa rahisi zaidi kwa sababu kuna njia nyingi za kulipa. Kwa mfano ni unaweza kutumia kadi za benki, huduma za pesa mtandao kama Mpesa, Airtel money au hata malipo kupitia huduma za simu za kielektroniki. Njia hizi hufanya ununuzi kuwa rahisi kwa mtu yeyote bila kujali mahali alipo, hii pia hupunguza hatari ya kubeba fedha, kubeba fedha taslimu ambazo mara nyingi zinaweza kupotea au kibiwa. Zaidi ya hayo. Ununuzi kwa kutumia simu hufanya iwe rahisi kulinganisha bei na ubora wa bidhaa. Kabla ya kununua ninaweza kutazama bidhaa tofauti kutoka maduka tofauti. Kusoma maelezo kuangalia picha na hata kuona maoni ya wateja wengine. Ivyo hufanya nifanye uamuzi mzuri wa kununua bidhaa bora kwa bei mzuri kipengele hiki cha kulinganisha bidhaa na bei ni jambo ambalo si rahisi kufanya dukani moja kwa moja. Ununuzi kwa kutumia simu pia hufanya iwe rahisi kupata bidhaa ambazo hazipatikani kirahisi sokoni, kwa mfano, bidhaa za kigeni au bidhaa maalum za kisayansi zipo kwenye maduka ya mtandao. Na kwa kutumia simu, naweza kuzipata haraka bila kizuizi cha kijiografia. Hii ni faida kubwa, hasa pale, ninapohitaji kitu maalum na sipo karibu na duka i linalo uza bidhaa hiyo. Pia ununuzi huu unasaidia kurahisisha malipo na uthibitisho wa wanunuzi. Mara nyingi, baada ya kufanya malipo, naweza kupata risiti au uthibitisho wa wa manunuzi kwa njia ya barua pepe au SMS. Jambo ambalo hufanya uhakika wa maamuzi kuwa rahisi. Hii husaidia pale mtu anapohitaji kurudisha bidhaa au kudai malipo kama kuna tatizo lolote. Ata hivyo napenda kuwa makini ninapo ninaponunua vitu kwa kutumia simu. Huhakikisha bidhaa zinanunuliwa kutoka kwa maduka au tovuti zenye sifa nzuri. Nipitie maoni ya wateja na hakikisho na hakikisha malipo yamefanyika kwa njia salama. Hii ni muhimu ili kuepuka udanganyifu au bidhaa zisizokidhi viwango vinavyo tarajiwa. Vinavyo tarajia. Kwa ujumla kununua vitu vi kununua vitu kwa kutumia simu ni jambo linalo nifanya nifanya sana katika maisha ya kisasa. Ni rahisi haraka na linaongeza ufanisi. Inafaa kwa watu walio na ratiba ngumu wale walio wale waliopenda foleni na pia kwa wale wanaotaka. Kulinganisha bidhaa na bei kabla ya kufanya ununuzi. Njia hii pia hutoa usalama na uthibitisho wa mam wa manunuzi. Jambo ambalo ni muhimu sana. Kwa hakika, simu yangu imekuwa ni chombo cha chombo chenye nguvu sana cha ununuzi. Na kila mara ni napoinunua bidhaa kupitia simu. Huhisi urahisi, furaha na uhakika kupata kile. Kile ninachokitaka.

Ndiyo, napenda kueka picha zangu mtandaoni mara kwa mara, lakini kwa uangalifu na kwa uangalifu na kuwa mwangalizi mkubwa wa usalama na faragha. Kwa upande wangu kueka picha mtandaoni si tu burudani, bali ni njia ya kushirikisha maisha yangu na urafiki, na marafiki, familia na wafuasi wa mitandao ya kijamii. Hata hivyo, nilijifunza kuwa lazima niwe makini sana kuhusu aina ya picha ni nazoweka. Wapi zinapowekwa na nani anaweza kuziona. Kwa hivyo, kueka picha mtandaoni kwangu ni mchanganyiko wa furaha, kujieleza na wajibikaji. Kwanza kabisa, napenda kueka picha mtandaoni ili kushirikisha matukio muhimu maishani mwangu. Kwa mfano, ikiwa ninaenda kwenye sherehe, tamasha au likizo, napenda kushirikisha picha picha zinazoonyesha furaha, mazingira au uzoefu nilioupata. Hizi picha hufanya wafuasi wangu wa mitandao ya kijamii, wajisikie karibu nami, ingawa hapo hapo. Pia picha hizi hutoa kumbukumbu nzuri. Kwangu mimi binafsi, kwa sababu mara nyingi, nitapoviona tena siku za baadae, hujirudisha kwenye hisia za furaha, msisimko, au utulivu niliokuwa nikihisi wakati huo. Pia napenda kutumia picha mtandaoni kama njia ya kujieleza. Kupitia picha, kupitia picha, naweza kuonyesha ladha yangu, mitindo yangu ya maisha, au mambo ninayoyapenda. Kwa mfano, picha za chakula ninachokipenda, vitabu ninavyosoma, au sehemu ninazotembelea, zinaweza kueleza jambo fulani juu yangu bila kutumia maneno mingi. Dhika baadhi ya kesi, hii huwasaidia marafiki zangu au wafuwasi wangu kuelewa upande wangu wa maisha au mambo ninayodhamini, au mambo ninayodhamini. Jambo ambalo mara nyingi, hujieleza kwa urahisi kupitia maneno tu. Hata hivyo, napenda kueka picha zangu mtandaoni kwa makini na kwa uwajibikaji. Sipendi kueka picha ambazo zinaweza kuathiri usalama wangu, faragha yangu, au kuonyesha maelezo ya kibinafsi kwa watu wasio sahihi. Kwa mfano, picha za nyumbani au eneo la kazi zinalindwa kwa uangalifu na si lazima ziwe wazi kwa kila mtu mtandaoni. Pia huwa nakagua wafuasi wangu na mipangilio ya faragha ili kuhakikisha kuwa picha zina nazoeka, zinaonekana tu na wale ninao waamini. Hii ni muhimu sana kwa sababu mtandao unaweza kuwa hatari. Iwapo mtu hajaridhika na jinsi picha zina vyotumika. Pia kueka picha mtandaoni hunifanya niwe makini kuhusu maadili na heshima kwa wengine. Acha kuni.

Programu ya simu ambayo ninatumia kila siku ni Whatsapp. Na kwa kweli ni moja wapo ya programu muhimu zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu ya urahisi wake ufanisi na manufaa yake katika mawasiliano, Whatsapp imekuwa sehemu ya kawaida ya maisha yangu. Si tu kwa mawasiliano ya kibinafsi, bali pia kwa kazi, masomo na kushirikiana na marafiki na familia. Kwa upande wangu, matumizi ya Whatsapp yame. Yanaonyesha jinsi teknolojia imebadilisha maisha ya kila mmoja wetu na kufanya dunia kuwa ndogo zaidi. Kwanza kabisa, Whatsapp hunisaidia kuwasiliana na watu mbalimbali kwa urahisi mkubwa. Nimejifunza kuwa mawasiliano ni muhimu sana, sii tu katika maisha ya kila siku, bali pia katika kazi na masomo. Kupitia Whatsapp, nimeweza kutuma ujumbe wa maandishi kwa familia marafiki au wenzangu wa kazi kwa wakati wowote. Hii hufanya mawasiliano kuwa haraka rahisi na yenye ufanisi. Kwa mfano, wakati mwingine nina wakati mwingine nitapoteza nafasi ya kushirikiana na mtu mwenye simu ya kawaida. Whatsapp hunisaidia kuwasiliana naye mara moja bila kizuizi cha muda au eneo. Zaidi ya maandishi, Whatsapp hutoa njia za kuwasiliana kwa sauti na video. Napenda kutumia sehemu ya video kuzungumza na familia yangu au marafiki walioko mbali. Hii ni muhimu sana. Kwa sababu huondoa tofauti za kijiografia na hufanya tuwe karibu zaidi. Hata kama tuko katika miji tofauti au nchi tofauti. Mara nyingi hutumia video. Kutumia video pia kutumia video pia hunisaidia kuelewa hisia za mtu mwingine kupitia sura na ishara za mwili jamba ambalo si rahisi kufanywa kwa maandishi tu. Whatsapp pia hutoa nafasi ya kushirikiana na wengine kwa kazi au masomo. Napenda kutumia makundi ya WhatsApp kushirikiana na wenzangu wa kazi au shule. Katika makundi haya, tunaweza kubadilishana mawazo, kutuma taarifa muhimu, kupanga mikutano, au kushirikiana katika miradi mbali mbali. Njia hii ya kushirikiana, inarahisisha kazi, huokoa muda na huongeza ufanisi. Pia WhatsApp inanisaidia kupata taarifa haraka. Kwa mfano, napokea taarifa za dharura, tangazo za shule au taarifa za kazi moja kwa moja kwenye simu yangu. Zaidi ya hayo, Whatsapp pia hutoa burudani na nafasi ya kushirikiana na watu kwa njia zisizo rasmi. Napenda kutumia picha, video, memes au ujumbe za kuchekesha kwa marafiki zangu. Hii hufanya mawasiliano huo kuwa ya furaha na kuimarisha urafiki. Kupitia whatsapp ninaweza kushirikisha ninaweza kushirikisha matukio ya maisha yangu kama picha za sherehe chakula au safari nilioenda muda ingine naweza kuona matukio ya wengine jambo linalonifanya nijisikie kuwa sehemu ya maisha yangu whatsapp pia ni muhimu katika kupanga ratiba na mipango ya kila siku kupitia ujumbe mfupi ninaweza kupanga mikutano kujua ratiba ya shughuli au kuthibitisha muda na mahali pa kukutana. Hii husaidia sana kupunguza mkanganyiko na kuunda utaratibu bora wa kila siku. Hii ni faida kubwa hasa kwa watu walio na maisha yenye shughuli nyingi na ratiba zinazobadilika mara kwa mara. Ata hivyo napenda kutambua kuwa kutumia whatsapp pia nahitaji uwajibikaji. Ni muhimu kuzingatia muda matumizi yake ili tusipoteze muda mwingi au kuadhiri usingizi na afya ya kiakili. Kwa hiyo, mimi hujipanga kutumia Whatsapp kwa njia yenye uwiano nikihakikisha mawasiliano yangu yanaongeza thamani kwa maisha yangu badala ya kupoteza muda. Kwa ujumla, Whatsapp ni programu ya simu ambayo inatumia kila siku kwa sababu ya ufanisi wake. Katika mawasiliano, kushirikiana, burudani na kupanga ratiba. Imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku na imenisaidia kuwa karibu na familia, marafiki na wenzangu wa kazi au wa kazi au shule. Kutumia WhatsApp kwa busara kunanifanya niwe na ufanisi. Furaha na urafiki mzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni mahali penye historia urafiki na mazingira yanayonipa amani na furaha. Mtaa wangu sio tu eneo la makazi bali ni sehemu ambayo nimekuwa nikijifunza maadili kushirikiana na watu na kuthamini jamii. Kila sehemu ya mtaa huu ina hadithi yake na tabia zake. Na kila kipengele kimenisaidia kuunda utu wangu na mtazamo wangu wa maisha. Kwanza kabisa napenda watu walioko mtaani mwangu wenyeji wa mtaa, wenyeji wa mtaa wangu ni watu wema, wakarimu, wanapendana. Kila mtu anajua jukumu lake katika jamii, na kuna mashikamano, na kuna mshikamano wa familia na kijamii unaojitokeza katika kila shughuli. Kwa mfano, unapokuwa na tatizo, mara nyingi mtu mmoja au mwengine, humsaidia bila kuuliza, bila kuulizwa mara mbili. Wanaonyesha heshima kwa wazee na hutoa msaada kwa watoto. Hali hii ya mshikamano wa jamii inafanya mtu ajisikie salama na kuthaminiwa. Jambo ambalo si rahizi kupata katika miji mikubwa au maeneo yenye watu wengi wasiojulikana. Pili, napenda usalama wa mtaa wangu. Ingawa hakuna sehemu inayokamilika, mtaa wangu unajulikana kwa kuwa na usalama wa kutosha. Watu wanaheshimiana, kuna ulinzi wa jirani, na mara nyingi tunaweka mikakati ya kushirikiana pale tunapo kunapotokea dharura. Salama huu, hufanya wazee, watoto, na vijana wajisikie salama. Jambo linaloongeza furaha ya kuishi. Ninaweza kutembea kwa usiku bila hofu kubwa, na hii ni hisia ya kipekee ya amani na faraja. Zaidi ya hayo, napenda wazalishaji wadogo na biashara ndogondogo zilizopo mtaani mwangu. Kuna maduka ya vyakula, vipodozi, mbegu za kienyeji, na vinywaji baridi vilivyoundwa kwa upendo na huduma mzuri. Hii inafanya maisha ya kila siku kuwa rahisi, kwa sababu unaweza kupata karibu kila kitu unachohitaji bila kuenda mbali. Zaidi ya hapo, biashara ndogondogo pia huchangia mshikamamao wa kijamii. Kwani mara nyingi unapokuwa unanunua au kuzungumza na mfanyabiashara kujenga urafiki nashirikiana naye. Napenda pia mazingira ya asli ya mtaa wangu. Hasa miti bustani ndogo na njia za kutembea kuna miti ya kivuli katika sehemu nyingi na wakati wa jua kali unapata nafasi nzuri ya kupumzika na kupata baridi. Bustani ndogo za watoto na maeneo ya kucheza hufanya mtaa kuwa rafiki kwa familia na watoto. Hali ya hewa katika mtaa huu pamoja na utunzaji wa mazingira hunipa furaha na amani ya ndani. Mara nyingi nikiwa nje ya nyumba, hupita hewani hunionyesha uzuri wa mtaa na kunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Zadi ya hayo, napenda maadili na utamaduni wa watu wa mtaa wangu. Kuna ushirikiano mkubwa katika sherehe ya za kifamilia, za kijamii kama harusi, sherehe za kuzaliwa, matukio ya kidini. Watu hushirikiana kwa furaha bila kujali rangi, umri au hali zao za kifedha. Tamaduni huu umenijengea heshima kwa wengine, mshikamano na mtazamo kwa wengine. Mshikamano na mtazamo chanya kuhusu jamii kwa wengine. Mara nyingi hupata nyakati nzuri za kujifunza historia ya mtaa. Hadithi, hadithi za wazee na methali zinazohimiza maadili mema. Pia napenda kuwa mtaa wangu ni mahali penye amani ya kiakili. Wakati wa huzuni au msongo wa mawazo hukaa nje au kutembea mtaa.